Ningependa kuona maendeleo ya elimu katika jamii. Elimu ni jambo ambalo ninaamini linaweza kubadilisha maisha ya mtu na hata jamii nzima kwa muda mrefu. Ningependa kuona watoto na vijana wengi zaidi wakipata elimu bora. Sio tu kuenda shule, bali kuelewa wanachofundishwa na kukitumia katika maisha kila siku. Ningependa pia kuona elimu inayofundisha ujuzi wa maisha. Si masomo ya darasani peke. Kwa mfano, vijana wafundishwa jinsi ya kujitegemea, kupanga pesa, kuwasiliana vizuri na kutatua matatizo elimu ya aina hii ingewasaidia vijana kuwa tayari kwa maisha halisi na kupunguza changamoto nyingi wanazokutana nazo baadae. Ningependa kuona jamii ikithamini elimu kwa vitendo. Si kwa maneno tu, wazazi waelewe umuhimu wa kusaidia watoto wao kusoma, walimu wa dhaminiwe na mazingira ya shule yawe salama na yenye vifaa vya kutosha. Hii ingefanya watoto wajisikie kuwa na thamani na kuwa na hamu ya kujifunza. Ningependa kuona maendeleo ya elimu kwa sababu elimu hujenga watu wanaojiamini, wanaoweza kufanya maamuzi mazuri na kuchangia maendeleo ya jamii. Jamii yenye elimu mzuri huwa na mstakabali mzuri na matumaini kwa vizazi vyao.

Kitu ni nachokipenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni utulivu wake mtaa wangu haukua na kelele nyingi na hilo hunifanya nijisikie huru na salama Baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli, kurudi nyumbani kwenye mazingira tulivu hunisaidia kupumzika na kuondoa uchovu wa siku. Pia ninapenda jinsi watu wa mtaa wangu wanavyojuana. Watu wengi husalimiana huulizana hali na wako tayari kusaidiana pale panapo hitajika. Hio hunipa hisia ya kuwa sehemu ya jamii, sio kuishi tu karibu na watu bila uhusiano. Kujua kwamba kuna jirani wa kukusaidia au kuzungumza naye huleta amani ya moyo. Napenda mpangilio wa mtaa wangu, barabara zake ni rahisi kupita na kuna maeneo ya wazi ambayo watu hutumia kupumzika au kukutana. Hata matembezi ya kawaida jioni huwa ya kufurahisha kwa sababu mazingira ni mazuri na hewa ni safi kiasi. Napenda mtaa wangu kwa sababu unautulivu, watu wenye ukarimu na mazingira yanayonifanya nijisikie nyumbani. Ni mahali ninapopata amani na faraja na hilo ni jambo muhimu sana kwangu.

Ili kushiriki na timu, huanza kwa kusikiliza, na amini kusikiliza mawazo na maoni ya wengine ni msingi wa kazi ya pamoja. Kila mtu ana mtazamo wake, na ninapowapa nafasi ya kuzungumza, hujenga heshima na kuaminiana ndani ya timu. Hii hunifanya nijisikie kama sehemu ya timu badala ya kufanya kazi peke yangu. Pia, napenda kuwa wazi katika mawasiliano. Ninapokua na wazo au maoni, husema kwa njia ya heshima na rahisi kueleweka. Vile vile, nikiona changamoto au kosa napendelea kulizungumzia mapema badala ya kulificha. Hii husaidia timu kutatua matatizo haraka na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Ninajitahidi kutimiza majukumu yangu kwa wakati. Ninapoifanya kazi yangu vizuri na kwa wakati uliokubaliwa, hua ninasaidia timu kwa vitendo. Wenzangu wanapojua wanaweza kunitegemea, ushirikiano huimarika na kazi huenda mbele kwa urahisi zaidi. Ninashiriki na timu kwa kusikiliza, kuwasiliana wazi na kuwajibika katika majukumu yangu. Haya yote hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na kufanya kazi kwa mafanikio pamoja na wengine.

Mboga ninayoipenda kula zaidi ni sukumawiki. Napenda sukumawiki kwa sababu ni mboga rahisi lakini yenye latha nzuri sana. Hasa inapopikwa vizuri. Inaweza kupikwa kwa njia tofauti kama kukaangwa kidogo na kitungu au kuchemshwa kwa utaratibu. Na bado ikabaki na latha yake nzuri. Sababu nyingine ninayoipenda sukumawiki ni kwa sababu inanifanya nijisikie nimekula chakula kamili. Inachanganyika vizuri na vyakula vingine kama ugali, wali au viazi. Na hunifanya nishiebe bila kujisikia mzito sana Pia ni mboga inayopatikana kwa rahisi Hivyo naeza kuipata mara nyingi bila shida Pia napenda sukuma wiki kwa sababu najua ni nzuri kwa afya Inanipa nguvu na kunisaidia mwili kubaki sawa kujua kuwa ni nakula kitu kizuri kwa mwili unifanya kufurahia chakula changu zaidi bila wasiwasi Napenda kula sukuma wiki kwa sababu ni tamu, raisi kuipata na inanifanya nijisikia vizuri kia afya ni mboga ya kawaida lakini yenye dhamani kubwa kwangu.

Rangi ninayoipenda zaidi ni buluu. Ninaipenda rangi hii kwa muda mrefu kwa sababu hunipa hisi ya utulivu na utaratibu. Ninapo ona buluu, hasa buluu ya bahari au ya anga nahisi akili yangu inatulia na mawazo yanapungua. Ni rangi inayonifanya nijisikie huru na mwenye amani. Napenda buluu kwa sababu ni rangi inayolingana na vitu vingi. Iwe ni nguo, viatu, au hata vitu vya nyumbani. Blue huonekana nadhifu na ya heshima Ninapovaa au kutumia vitu vya rangi ya blue najisikia nimepangika vizuri na niko sawa ki muonekano bila kujaribu sana sababu nyingini nayoipenda blue ni kwa sababu inanifanya nijisikie najiamini Si rangi kali sana lakini pia ni ya kuchosha ina mvuto wa polepole unakufanya uone uzito na umakini Hii inanifaa kwa sababu unapenda vitu vilivyo rahisi lakini vyenye maana blue ni rangi ninayoipenda kwa sababu inanipa utulivu, inaendana na mambo mengi na hunifanya nijisikie nipo sawa ndani na nje. Ni rangi ambayo sioni kama nitaichoka kwa urahisi.

Utoto nilipokuwa, nilipenda sana kucheza mpira wa miguu. Hii ilikuwa shughuli niliyofurahia karibu kila siku, baada ya shule au wikendi. Nilikuwa nasubiri kwa hamu nitoke darasani, ili nikutane na marafiki zangu uwanjani, hata kama ilikuwa tu uwanja wa vumbi karibu na nyumbani. Kucheza mpira kulinifundisha mambo mengi bila mimi kujua wakati ule. Nilijifunza kushirikiana na wengine kusubiri, zamu na kuvumilia kushindwa. Kulikuwa na siku tunashinda na siku tunapoteza, lakini bado tulirudi kucheza tena kesho yake kwa furaha ile ile. Mpira haukuwa tu mchezo, ulikuwa njia ya kujisikia huru na kusahau matatizo madogo ya utoto. Pia nilipenda jinsi mpira ulivyonifanya nijisikie mwenye nguvu, kukimbia, kupiga pasi na kufunga bao kulinipa furaha kubwa sana. Hata viatu vikichanika au mpira ukiwa wa zamani, hilo halikutuzuia kucheza. Muhimu kwangu ilikuwa kucheka, kuchoka na kurudi nyumbani nikiwa na furaha. Nilipenda kucheza mpira kwa miguu, utotoni kwa sababu ulinipa furaha, marafiki na kumbukumbu nzuri ambazo bado nazikumbuka hadi leo. Ilikuwa sehemu muhimu sana ya utoto wangu na ilinisaidia kukua kijamii na kihisia.

Kumbukumbu nzuri niliyo nayo kutoka utotoni ni wakati wa jioni tulipo kuwa tunakaa nje na familia. Bada ya shuguli za siku kuhisha, tulikuwa tunakutana nje ya nyumba. Tukikaa kimia au tukizungumza mambo ya kawaida. Hakukuwa na simu nyingi au televisheni inayo, tuchukua muda wote. Hivyo, muda huo ulikuwa wa mazungumzo ya kweli na kicheko. Na kumbuka jinzi tulivyo kuwa tunasimuliana hadithi. Wakati mwingene tukicheka, wakati mwingine tukisikiliza kwa makini. Wazazi walikuwa wanatupa ushauri mdogo mdogo wa maisha bila kutulazimisha. Huo ulikuwa muda wa kujifunza. Hata bila kukada rasani, nilijisikia salama na kupendo. Na ilo lili nijenga, amani na moyo, niliobeba hadi leo. Pia napenda kukumbuka hali ya jioni ile. Hewa ilikuwa tulivu, jua likizama pole pole, na sauti za kawaida za mta zikipungua. Ilikuwa hali raisi sana, lakini yenye thamani kubwa. Hakukuwa na vitu vya kifahari, lakini kulikona ukaribu na upendo wakweli. Kumbukumbu hiyo ya kukaa na familia jioni ni ya thamani sana kwangu. Kwasababu ili ni onyesha maana ya kuwa pamoja, kuzungumza na kutathiminiana. Nikumbukumbu inayafanya nitabasamu kila ninapo ikumbuka na inanipa hisia ya nyumbani hata leo.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda zaidi ni tamthilia ya drama Napenda aina hii ya kipindi kwa sababu hunivutia kwa hadithi zake na wahusika wake drama hunifanya nifuate tukio moja hadi lingine kwa makini Nikitaka kujua nini kitafuata na maamuzi gani wahusika watafanya Kitu kinachonifanya nipende drama ni jinsi inavyoonyesha maisha halisi Mara nyingi vipindi hivi huongelea mambo ya familia, kazi, urafiki na changamoto za kila siku Ninapoviangalia najikuta nikijifunza kutokana na makosa au mafanikio ya wahusika Wakati mwingine hata najilinganisha nao na kufikiria ningefanya nini kama ningekua kwenye hali yao Pia napenda jinsi drama hunifanya nihisi hisia tofauti Kuna wakati unafurahi, wakati unaumia na wakati unashangaa hiyo hunifanya nisichoke kukitazama Kwa sababu kila sehemu ina kitu kipya cha kujifunza au kufurahia ni kama kusoma hadithi lakini kwa picha na sauti Napenda kipindi cha drama kwa sababu huniburudisha, hunifundisha mambo ya maisha na hunifanya nifikirie kwa kina. Ni aina ya kipindi ambacho nikipata muda wa kupumzika huwa nachagua kukitazama bila kusita.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni, lakini si kila mara. Ninapenda jinsi inavyo nifanya niwe na chaguo pana la bidhaa, na sihitaji kutoka nje na kusafiri kwenda dukani. Hii inasaidia sana ninapokuwa nimepangwa kwa shughuli nyingi au sina muda mwingi wa kutembea. Kipindi ninachofurahia sana ni kutafuta bidhaa, kulinganisha bei na kuona maoni ya wateja kabla ya kununua. Hii hunifanya nijisikie ninafanya uamuzi mzuri na mara nyingi ninaweza kupata bidhaa nzuri kwa bei nzuri zaidi kuliko dukani. Pia, ninapenda kuona picha za bidhaa na maelezo yake bila kuinunua. Kwani, husaidia kuelewa ni kitu gani hasa kinachonunuliwa. Hata hivyo, si kila kitu ninachonunua mtandaoni. Napendelea bidhaa ambazo si hitajio la haraka sana kama mavazi au vitabu. Kwa sababu, ninaweza kusubiri muda wa kuwasili bila wasiwasi. Ni napopata kitu muhimu sana haraka, bado napenda kukitafuta dukani ili niweze kukiona, kugusa na kujaribu kabla ya kununua sababu nyingine ni nayopenda kununua mtandaoni ni kwamba mara nyingi kuna ofa na punguzo ambazo huwezi kupata dukani Hii hufanya ununuzi uwe wakufurahisha zaidi na wakati mwingine huokoa pesa Napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, kunipa chaguo zaidi na mara nyingi ni nafuu Lakini bado na nahakikisha ni bidhaa zinazohitaji kweli na nisizoweza kupata haraka dukani.

Mfereji wa TV ninao ufuata zaidi ni National Geographic Nimeuvutiwa sana kwa sababu unatoa mafunzo, burudani na picha za kuvutia kutoka sehemu mbalimbali za dunia na mara nyingi huongeza uelewa wangu kuhusu sayari, wanyama na tamaduni za wadu Kitu ni nachokipenda kuhusu nat geo ni namna unavyowasilisha mambo kwa uwazi na kwa njia ya kuvutia Sikizi za wanasayansi, wahariri, wahabari na watangazaji huleta maelezo kwa lugha rahisi kuelewa huku wakionyesha picha au video zenye rangi na maelezo ya kina hii hunifanya nijiskie kama niko sehemu ya tukio nikiona wanyamapori, milima au mito mikubwa bila kuondoka nyumbani Mfereji huu hunipatia motisha na hamasa ya kujifunza mara nyingi nataka kujaribu au kujua zaidi kuhuzu kile ninachokiona kwenye kipindi kama kutembelea hifadhi ya wanyama au kujifunza kuhusu sayansi fulani, hiyo hunisaidia pia kuendeleza mawazo yangu na kuona maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Ninafurahia nat geo kwa sababu ni burudani yanye elimu, hunifungua mawazo na hunifanya nijisikie karibu na dunia nzima. Sio tu burudani rahisi, bali ni njia ya kujua, kujifunza na kufurahia uzuri wa sayari yetu.

Ndiyo, napenda kuimba. Ingawa si marazote mbele ya watu. Kuimba hunifanya nijiskie huru na hunisaidia kuachia mawazo mengi kichwani. Wakati mwingine, naimba nikiwa pekee yangu, nyumbani, hasa nikiwa nafanya kazi ndogo ndogo au nikiwa napumzika. Huo huwa muda wangu binafsi wa kufurahia sauti na muziki bila pressure. Napenda kuimba kwa sababu hunibadilisha hisia. Nikiwa na furaha na imba nyimbo zenye mdundo wa haraka na nikiwa nimechoka au nataka utulivu huchagua nyimbo za pole pole. Kuimba hunifanya nijisikie mwepesi moyoni na kunisaidia kusahau stress za siku. Pia napenda kuimba kwa sababu hunikumbusha nyakati nzuri kama nyimbo za zamani au nyimbo nilizosikia nikiwa mdogo. Nyimbo hizi hunileta karibu na kumbukumbu na hisia za zamani. Hata kama sauti yangu si ya kitaaluma, furaha ninayopata ndiyo muhimu zaidi. Napenda kuimba kwa sababu hunipa furaha, hunipunguzia mawazo na hunifanya nijisikie huru. Ni jambo rahisi lakini lenye nguvu kubwa kwangu.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano ya wazi na ufasaha, kwa sababu kazi nyingi zinaitaji kushirikiana na watu wengine. Kueleza mawazo yangu kwa urahisi na kueleweka ni jambo la msingi. Ni kipata wazo nzuri au taarifa muhimu ni lazima niweze kuwasilisha kwa timu au wateja kwanjia inayoeleweka bila kuchanganya au kufanya mambo kwama kuwa magumu. Stadi ya kusikiliza kwa makini ni muhimu sana. Siwezi kuwa mzuri katika kazi yangu Ikiwa sitasikiliza maoni ya wenzangu au maitaji ya wateja kusikiliza kuna saidia kuelewa tatizo vyema na kupata suluisho linalofaa Hii pia huimarisha husiano mzuri na wenzangu Kwa sababu wanajua mawazo yao yatathaminiwa Stadi ya kusimamia muda na kazi ni muhimu kufanya kazi kwa ratiba na kuakikisha kila jambo Limekalimi kime kamilika Kwa wakati kuna saidia kuongeza ufanisi kwa kazi yangu na kuondoa msongo wa akili Hii ni muhimu sana hasa pale ambapo kuna majukumu mengi yanayoshindana na muda mdogo Stadi muhimu kwa kazi yangu ni kuwasiliana vizuri kusikiliza kwa makini na kusimamia muda na kazi Stadi hizi hufanya kazi yangu iwe rahisi yenyetija na kunisaidia kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu.

Ndio, napenda chakula cha haraka, lakini si mara zote. Napenda zaidi pale ambapo sina muda wakuandaa chakula au nikiwa na shughuli nyingi. Chakula cha haraka hunisaidia kushiba haraka na kuendelea na kazi au shughuli zangu bila kuchelewa. Kitu ni nachokipenda zaidi kuhusu chakula cha haraka ni uwezekano wa kuchagua haraka. Unaweza kuona meze imeandaliwa, kuchagua kitu unachopenda na kuanza kula maramoja. Hii ni muhimu sana kwa siku zinazohitaji haraka. Kama wakati wa kazi au safari Pia mara nyingi chakula hiki hupewa ladha nzuri kama baga, chipsi au pizza na huniruhusu kufurahia chakula bila kuchukula bila kuchukua muda mwingi Napenda kuwa makini na chakula cha haraka Sio kila mara ni afya kwa mwili hiyo napendelea kula mara chache na kuchagua aina ambazo zina viungo bora kadri na vyowezekana Wakati mwingine pia ninakichanganya na mboga au kinywaji chenye afya ili nisichoke au kuumia mwili Napenda chakula cha haraka kwa sababu kina rahisisha maisha hunipa nguvu haraka na huwa na ladha nzuri lakini najitahidi kutumia kwa kiasi na kuchanganya na lishe nzuri.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga. Ingawa si mara nyingi, nilianza kujaribu yoga kwa sababu nilisikia ni njia nzuri ya kupumzika na kupunguza stress. Wakati wa kufanya yoga, ninapumua kwa makini na mwili wangu unajisikia mwepesi na raha. Hi hunisaidia kutuliza akili baada ya siku ndefu yenye shuguli nyingi. Napenda yoga kwa sababu inachanganya mwili na akili. Siyo tu kwamba inafanya misuli yangu kuwa imara na yenye nguvu. Bali pia hunisaidia kufikiria vizuri na kusahau mambo yasiyo na faida. Kila hatua au mkao unalenga usawa, nguvu na utulivu na napata furaha kuona maendelea yangu hatua kwa hatua. Yoga hunisaidia kuboresha umakini na nidhamu binafsi. Hi ni muhimu, sio tu kwa mwili, bali pia kwa maisha ya kila siku. Nikiwa na nidhamu na umakini wa yoga, napata urahisi kufanya majukumu mengine kwa kufanisi zaidi bila kuchanganyikiwa. Yoga ni jambo ninalolipenda kwa sababu hunilinda kisaikolojia, hunisaidia kuwa na nguvu mwilini na hunipa utulivu wa akili. Ingawa si sehemu ya kila siku yangu ni kitu ninachodhamini na ninajisikia bora ninapofanya.

Napendelea zaidi mahali pa kimya. Mahali penye utulivu, unifanya nijisikia huru na mwanye amani. Ninapokuwa sehemu, hisio na kelele nyingi, akili yangu ufanya kazi vizuri zaidi, na ninaweza kufikirea kwa makini bila kukatizo. Hii ni muhimu sana kwangu hasa ninapofanya kazi au ninapotaka kupanga mambo yangu. Mahali pa kimya unisaidia pia kupunguza uchovu na mawazo. Baada ya siku enye shuguli nyingi, kukasa ya mutulivu, unipa na fasi ya kupomzika na kuchirejesha. Naweza kusikiliza mawazo yangu, kusoma, au hata kukaa kimia bila kufanya chochote, na bado nijisikia nimiridhika. Pia napenda kimya kwa sababu hunipa nafasi ya kujelewa zaidi. Kelele nyingi hunichosha haraka, lakini utulivu hunipa nguvu ya ndani. Hata nikiwa nikisikiliza mziki, napendelea iwe ya taratibu na siya kelele. Napendelea mahali pa kimya kwa sababu hunipa tulivu wa akili, hunisitia kusingatia, na hunifanya nijisikia vizuri zaidi. Katika kile ninachofanya.

Zawadi nzuri zaidi niliopewa ni kitabu kizuri cha hadithi. Nilipokea zawadi hii kutoka kwa rafiki yangu na ilikuwa ya maana sana kwangu kwa sababu si kitu cha kawaida kama vyakula au vitu vyakila siku. Kitabu hicho kilinipa furaha kubwa, si tu kwa sababu ya hadithi ndani yake. Bali pia kwa sababu kilionyesha kwamba rafiki yangu alijua kile ninachopenda na alitumia muda kuchagua. Nilipokuwa nikisoma kitabu hicho, nilihisi furaha na msisimko. Nilevutiwa na wahusika marukio na dunia mpya iliyoandikwa ndani yake Kila ukurasa ulileta mshanga mpya na kunifanya nisahau kila kitu kingine kwa muda Hii ilikuwa zawadi ya kipekee kwa sababu haikuniburudisha tu Bali pia ilinifundisha na kunipa hisia nzuri Kitabu hicho kilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kupendwa Kujuwa kwamba mtu alitambua vipendeleo vyangu na alijitahidi kuni furahisha kuniongeza furaha marambili Hii ilikuwa kumbukumbu nzuri sana ya jinsi zawadi inaweza kuwa na maana zaidi kuliko dhamani yaki ya kifedha. Zawadi hiyo ya kitabu ni nzuri kwangu kwa sababu iliniburudisha, ilinifundisha, na ilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kupendwa. Ni zawadi ambayo bado ninaifathi na kila wakati nikikumbuka huniletea furaha.

Ndiyo, ninapenda kusoma historia. Napenda sana kujifunza historia na wala sio kwa sababu ya kupenda masoma ya shuleni. Bali ni kwa sababu historia inaniifanya nijihisi nimiunganishwa na ulimwengo. Unajua kuna watu wanafikiri historia ni kitu kilichopitwa na wakati, lakini mimi naona ni kinyume chake. Kila mara nikijifunza kitu kipya kuhusu jinsi watu wa zamani walivyokuwa wanaishi najikuta nabaki mdomo wazi. Napenda kuona jinsi walivyo weza kuviumba vitu, jinsi walivyojenga jamii zao na hata makosa waliofanya ambayo sisi leo tunajaribu kuyaepuka. Kwangu mimi kujifunza historia ni kama kupewa siri za maisha ambazo tayari nimesha fanyiwa majaribio na watu walio tangulia. Kuna raha yake ya kipekae pale unapogundua asili ya kitu, unachokitumia kila siku. Kwa mfano, unapoelewa asili ya lugha yetu ya kiswaili, jinsi ilivyo changanya maneno ya kiarabu, kireno na hata kijerumani, ndipo unapopata picha kamili kwamba sisi ni zao la historia ndefu sana Hii inanifanya nijivunie zaidi utambulisho wangu. Pia napenda historia kwa sababu unanipa uwezo wa kuchambua mambo yanavyotokea leo Ukijua historia siasa na uchumi, huwezi kushitushwa na mabadiliko ya ghafla Kwa sababu unajua kwamba haya mambo ni mzunguko tu historia inatufundisha kuwa wavumilivu na wenye busara katika maamuzi yetu historia inanifurahisha sana Ninapofikiria kuhusu maisha ya kijami ya zamani. Napenda kujiuliza hivi vijana wa miaka ya sitini waliku wanajiburudisha vipi? Muziki wao ulikuwa wa ladha gani? Na walikuwa na changamoto gani kwenye kutafuta kazi au kuanzisha familia? Maswali kama haya yanapotafutiwa majibu kupitia historia, yanafanya maisha ya sasa yaonekane kuwa na maana zaidi. Kwa ufupi, historia kwangu ni kama dira. Bila hiyo dira, ni rahisi sana kupotea na kuanza kufanya makosa yale yale ambayo Yameshafanyww mara elfu moja huko nyuma. Kwa hiyo, ndiyo naeza kusema kuwa uhakika kwamba kujifunza historia ni moja kati ya mambo ninayofurahia zaidi maishani.

Kila jio ni kabla sijalala, mimi huwa na utaratibu wangu malumu ambao unanisaidia kutulia na kuondoa uchovu wa siku nzima. Kitu cha kwanza kabisa ni nachofanya baada ya kula chajio ni kueka simu yangu mbali kidogo. Unajua hizi simu zetu wakati mwingine zinaweza kutupotezea mudamwingi sana kwenye mitandao ya kijamii Kwa hiyo, huwa na jaribu kupunguza mwanga wa skrini ili akili yangu ianze kujianda na usingizi. Baada ya hapo, mimi upenda sana kukase buleni kwa dakika kadha nikiwa ni mezima taa kubwa na kuwasha taa ndogo ya upande. Katika kipindi hicho, huwa na tafakari jinsi siku yangu ilivyo kuwa. Ni mambo gani ya meendea vizuri na wapi nili kwama kidogo. Ili kesho ni anze kwa nguvu mpya. Siwezi kulala bila kunywa majikidogo au labda kikombe chachai ya mdalasini au tangawizi. Hasa kama hali ya hewa ni ya baridi. Hii ina nisaidia sana mwili wangu uwe na joto na nijisikie vizuri. Lakini kichu ambacho siachi kufanya ni kusoma walau kurasa chache za kitabu. Sio lazima iwe kitabu kigumu sana. Hata hadithi fupi au makala fulani inatosha kabisa. Kunifanya nisinzie kwa amani. Huwa ni naamini kwamba kitu chamwisho unachoweka akilini kabla ya kulala. Kinaadhari kubwa sana kwenye ndoto. Zako na jinsi utakavyo amka asubuhi. Nikimaliza kusoma, mimi hupenda kuhakikisha kuwa milango yote imefungwa. Na zima taa zote, na kisha ninaingia kitandani nikiwa na shukrani moyoni mwangu Utaratibu huu una nifanya nijisikie kama nimefunga kurasa wa siku hiyo kwa amani kabisa Hakuna kitu kizuri kama kulala ukiwa na akili iliotulia bila kuwa na mawazo mingi ya kazi au vurugu za mchana Hata kama siku ilikuwa na kelele na changamoto nyingi muda huu wa jioni ndio unakua muda wangu wa peke ni kipindi cha kujijali na kujiweka tayari kwa ajili ya mapambano ya kesho asubui Kwangu mimi huu ndiyo wakati muhimu zaidi kwa siku yangu yote na siwezi kuubadilisha kwa kitu kingine chochote kile.

Nikifikiria kuhusu matukio yote yaliowai kunitokea, lile linalobaki ya akilini mwangu kama dira ya maisha ni siku niliyopata barua yangu ya kwanza ya ajira. Nakumbuka ilikuwa asubuhi moja yenye jua kali sana. Nanilikuwa nimesha kata tamaa, kabisa kwa sababu nilikuwa nimezunguka na bahasha za barua na maombi kwa miezi mingi bila kupigiwa simu yoyote. Wakati huo hali yangu ya kiuchumi ilikuwa mbaya na nilikuwa nategemea marafiki na ndugu kwa kila kitu. Ghafla, nilipokea simu kutoka kwa namba nisiyoijua. Kwa sauti wapili, kaniambia kuwa, nimefanikia kupata nafasi, niliyo kuwa nimeifanyia usajili, wiki mbili nili zilizopita. Ile furaha niliohisi ningumu hata kuieleza kwa maneno. Ilikuwa ni kama mzigo mkubwa sana ulikuwa umetua kutoka mabegani kwangu. Tukio hili ni muhimu kwangu kwa sababu ilinifundisha dhamani ya uvumilivu na bidii. Kabla ya hapo, nilikuwa nafikiria kama mambo yanayo tokea kwa urahisi tu Lakini kipindi kile cha ukosefu wa kazi kilinifanya niwe na nidhamu na nianze kuheshimu Kila shilingi ninayoipata siku ile nilipo kwenda kuchukua barua na kuanza kazi nijisikia kuwa sasa nimekua mtu mzima mwenye majukumu na uwezo wa kujitegemea Ilikuwa ni zaidi ya kupata mshahara Ilikuwa ni kupata heshima na utambulisho mpya ndani ya jamii na familia yangu Kila nikikumbuka siku ile najikuta natabasamu kwa sababu Inanikumbusha kuwa hata giza liwe nene kiasi gani Asubuhi lazima itafika tu.

Mimi huwa sio mtu wa mambo makubwa sana au mahoteli ya kifahari yenye gharama kubwa. Mara nyingi chaguo langu la kwanza huwa ni vile vibanda vya chakula vya asili au mikahawa midogo ya mtaani. Marrufu kama mantilie au mikahawa ya wazi. Sebabu kubwa ni kwamba huko ndiko unakoweza kupata radha halisi ya chakula chetu cha nyumbani. Hakuna kitu kinacho shinda sahani ya wali maharage yenye naazi au ugali samaki uliopiko vizuri na mboga za majani pembeni. Chakula cha namna hii hua kina radha ya mkono ambayo wakati mwingini kwenye mahoteli makubwa wezi kuipata kwa sababu kule wanapika kibiashara zaidi. Napenda sana kula sehemu zenye mazingira ya wazi kwa mfano maeneo ya ufukweni au sehemu zenye bustani. Kula huku ukipata upepo mwanana na kuona watu wengi wakipita inaleta utulivu wa aina yaki na inafanya chakula kishuke vizuri zaidi. Kwa mfano jioni ikifika napenda sana kuenda sehemu zinazo uza nyama choma au mishakiki. Ile maradufu huwa ni sehemu nzuri ya kukutana na marafiki kupiga story na kucheka huku mkifurahia chakula chanye radha ya asili. Kwangu mimi, kula nje ni zaidi ya kushibisha tumbo ni sehemu ya mapumziko na kufurahia maisha Lakini kitu kimoja ninachoangalia sana kabla kuamua kula sehemu fulani ni usafi Hata kama wa chakula kinaonekana kuwa kitamu kiasi gani kama mazingira sio safi, siwezi kujisikia vizuri kukila Napenda kuwana mpishi anajali usafi wa vyombo na mazingira ya nayuzunguka sehemu ya kulia Pia, huduma kwa wateja ni muhimu sana kwangu sehemu ambayo wahudumu wanatabasamu na wanakukaribisha kwa ukarimu inafanya chakula kionje vizuri zaidi.

Lengo langu, kuu huwa nikunyua angalau lita mbili mpaka tatu za maji kila siku. Unajua, mwanzoni ilikuwa inanipa shida sana kwa sababu nilikuwa na sahau. Lakini baada ya kusoma kuhusu faida za maji kwa ajili ya ngozi, umengenyo wa chakula na hata kuongeza nguvu mwilini, niliamua kulifanya kuwa kipao mbele. Siku hizi, nina utaratibu wa kuanza asubuhi yangu kwa kunywa glasi mbili kubwa za maji kabla ya hata sijaguza kikombe cha chai au kahawa. Hii inanisaidia sana kuamsha mwili na kuhisi, nimechangamka kuanzia asubuhi na mapema bila kufanya hivyo, mara nyingi najikuta na hisi uchovu wa ajabu au kichwa kuanza kuuma kidogo inapofika mchana ili kuhakikisha sishindwi kufikia lengo langu, nimejenga tabia ya kutembea na chupa yangu ya maji kila mali ninapokuenda Iwe niko ofisini, niko kwa gari, niko hata nikiwa nimekaa nyumbani na pumzika chupa yangu inakuwa pembeni yangu Hii inaniondolea ile atha ya kusubiri mpaka ni hishi kiu ndiyvo nikunywe maji ukweli ni kwamba, ukisha hishi kiu inamaana mwili wako tayari umeanza kupungukiwa na maji kwa kiwango kikubwa Kwa hivyo, mimi na kunywa kidogo kidogo kutwa nzima Kuna wakati naongeza vipande vya ndimu au tango ndani ya maji yangu ili kuleta ladha tofauti na kuyafanya yawe na mvuto zaidi hasa wakati wa joto kali Nimegundua kuwa kunywa maji ya kutosha kuna nisaidia sana kupunguza ulaji wa ovyo, wa kitu, vitamu au vitafuno visivyo na afya Wakati mwingine akili inatupa ishara ya kuwa tuna njaa Kumbe mwili unahitaji tu maji kwa hivyo ni kihisi njaa kabla ya muda wa chakula kufika na kunywa glasi moja ya maji kwanza na mara nyingi hiyo hali inapotea Inapofika jioni huwa napunguza kiwango cha unywaji ili nisi lazimike kuamka maramara usiku kuenda mali watoni Jambo ambalo linaweza kufurugu usingizi wangu Kwa ujumla, maji yamekuwa rafiki yangu mkubwa na ninaona tafauti kubwa sana kwenye afya yangu tangu nianze kuzingatia kiasi ninachokunywa.

Napenda zaidi hali ya hewa baridi kiasi, hasa hile inayokuja na mawingu mazito au mvua nyepesi ya rasha rasha. Kuna utulivu fulani wakipeke ambao unakuepo wakati kukiwa na baridi, hewa inakuwa safi na mazingira yote anatulia bila kelele nyingi za juwakali. Mimi ni mtu ambaye sipendi sana joto ninalosababisha jasho na uchovu haraka. Kwa hiyo, hali ya hewa ya ubaridi inanisaidia kukaa na nguvu na kuchangamuka kwa muda mrefu zaidi. Wakati wa baridi, hata kulala inakua ni raha zaidi na nikipindi kizuri cha kufurahia kinywaji cha moto kama kahawa au chai ya tangawizi ukiwa umejipumzisha ndani Hali ya hewa ya namna hii pia inanivutia kwa sababu inafanya kila kitu kuonekana chanye rangi nzuri hasa mimea na miti ambaye kupendeza zaidi baada ya kupata maji ya mvua Napenda ile harufi ya ardhi baada ya mvua kuanza kwenyesha ambayo kita aluma inaitua Petrika Inanifanya nijisikia niko karibu zaidi na asili Ingawa jua hii muhimu kwa maisha mimi uchagua hali ya hewa ya mawingu na upepo mwanana kwa sababu inanipa amani ya moyo na inaniruhusu kuvaa nguo zinazo ninazozipenda kama sweta au koti bila kuhisi usumbufu ni wakati mwafaka wa kutafakari kusoma kitabu au kufanya kazi kwa utulivu mkubwa bila usumbufu wa joto la mchana.

Malengo yangu makubwa katika kazi ni kuhakikisha kuwa, ninakuwa mbunifu na mwenye mchango, wa maana kila siku ninapoamuka kuenda kutekeleza majukumu yangu. Sipendi kufanya kazi kwa mazoea, bali natamani kuona kuwa ujuzi wangu, unaongezeka na unasaidia kutatua changamoto halisi, zinazowakabili watu wanaonizunguka. Lengo langu kuu ni kufikia nafasi ya uongozi ambapo nitaweza kuongoza timu na kushiriki katika kufanya maamuzi makubwa. Yatakayokuza kampuni au mradi ninaoufanyia kazi. Najitahidi sana kujifunza vitu vipya, kufuata teknolojia za kisasa na kujiendeleza kimasomo ili nisibaki nyuma kwenye soko la ajira ambalo linabadilika kila kukicha Lengo langu lingine ni kutengeneza mazingira ya kazi yenye ushirikiano na furaha. Naamini kuwa mafanikio ya kazi hayategemei tu juhudi za mtu mmoja bali yanatokana na jinsi unavyoweza kuhishi na kufanya kazi na wenzako kwa amani na heshima. Nataka niwe mtu ambaye wenzangu wanaweza kumtegemea na kumuomba ushauri pale wanapokuwa vile vile, nina lengo la muda mrefu la kuanzisha mradi wangu binafsi au biashara itakayotoa ajira kwa vijana wengine. Ili niweze kurudisha fadhila kwa jamii na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Kwangu mimi, kazi sio tu sehemu ya kupata kipato bali, ni sehemu ya kutumiza ndoto zangu na kuacha alama nzuri popote nitakapopitia.

Ndiyo, nimesha fanya kazi za kujitolea mara kadhaa na uzoefu huu umeacha alama kubwa sana moyoni mwangu. Mara nyingi nimejitolea kwenye mashirika yanayo jihusisha na kusaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu pamoja na miradi ya kuhifadhi mazingira. Kwangu mimi, kujitolea sio tu kuhusu kutoa nguvu au muda wangu bila kulipwa. Mbali ni kuhusu ubinadamu na kuona tabasamu kwenye nyuso za watu ambao, labda walikua wamekata tamaa. Kila ninaposhiriki katika shughuli hizi, niligundua kuwa kutoa ni bora kuliko kupokea, na nilijifunza kuwa na shukrani kwa baraka ndogo ndogo nilizonazo maishani mwangu. Pia, kazi ya kujitolea ilinisaidia sana kukuza ujuzi wangu wakijamii na kitaaluma kwa njia ambayo sikuitegemea. Nilipata nafasi ya kukutana na watu kutoka matabaka mbalimbali, kuanzia wataalamu wa kimataifa, mpaka wanainchi wa kawaida vijijini na hilo lilinifanya nielewe changamoto halisi zinazozikabili jamii zetu Kuna wakati nilijitolea kufundisha lugha na stadi za maisha kwa vijana na kuona jinsi walivyokuwa na kiu ya maarifa ni ilinipa mskumo wa kuendelea kusaidia kadri niwezavyo Naamini kuwa kila mmoja wetu ana kitu cha kutoa Iwe ni elimu, muda au hata maneno ya faraja na kama kujitolea ni njia bora ya kujenga jamii yenye upendo na mshikamano zaidi.

Napenda sana asali na nimekua ninaitumia karibu kila siku maishani mwangu. Kwangu mimi, asali sio tu kitu kitamu cha kuweka kwenye mkate au chai. Bali ni kama dawa ya asili ambayo siwezi kukaa bila kuwa nayo jikoni. Napenda jinsi asali inavyoweza kubadilisha ladha ya kinywaji chochote. Iwe ni maji ya moto yenye limau au kikombe cha maziwa. Inaleta ule utamu wa asili ambayo hauchoshi kama sukaria ya kawaida. Kila nikijisikia koo linaanza kuwasha au ninadalili za mafua, kitu cha kwanza kukimbilia ni kijiko cha asali mbichi. Na kweli, huwa inasaidia sana kutulia na kujisikia vizuri haraka sana bila hata kumeza dawa kali. Kitu kinachonifurahisha kuhusu asali ni jinsi inavyotengenezwa na wale wadudu wadogo, yani nyuki. Ni maajabu ya asali kuona jinsi wanavyokusanya mbwel mbwelewele kutoka kwenye maua mbalimbali na kutengeneza kitu chenye faida kubwa hivi kwa binadamu. Mimi hupendelea zaidi ile asali mbichi ya ambayo haijachujwa sana na viwanda kwa sababu inakuwa na latha nzito na harufu nzuri ya maua ya polini. Wakati mwingine naitumia hata kwenye ngozi, yangu pale ninapopata michumbuko au nikiwa nataka kufanya usafi wa uso. Maana, najua ni inawezo wakuua wadudu na kulainisha ngozi vizuri.

Ndiyo, nimeshawahi kuenda kwenye tamasha la muziki na ulikuwa ni moja kati ya uzoefu wa kusisimua zaidi kuwahi kutokea maishani mwangu. Nakumbuka ilikuwa ni tamasha kubwa la wazi, lililofanyika, viwanjani, na kulikuwa na maelfu ya watu waliofika kushuhudia wasani mbali mbali wakitumbuiza jukwani. Kile ambacho kilinivutia zaidi siyo tu muziki wenyewe, bali ile nishati ya msisimuko uliokuwepo hewani. Kila mtu alikua na furaha, watu walikua wakicheza na sauti za speaker ziliko zikitetemesha ardhi kwa namna ambayo inakufanya usahau shida zako zote. Kwenye tamasha kama ile, unajikuta unaunganishwa na watu usiowajua kupitia vionjo vya vyombo. Na hiyo hali ya umoja ni kitu ambacho huwezi kukipata ukiwa unaskiliza muziki peke yako kupitia simu au radio nyumbani. Mimi napenda sana kuona wasanii wakitumbuiza mubashara Kwa sababu hapo ndipo unapo ona kipaji halisi cha mtu.